Mahali pa historia ningependa kutembelea zaidi ni misri, hasa eneo la piramidi za kale. Hii ni eneo ambalo limebeba historia ndefu sana. Historia inayo nifanya nitafakari kuhusu mwanzo wa ustaarabu wa binadamu. Kwanza kabisa ningependa kutembelea misri kwa sababu ya umri wa historia yake. Ni ajabu kufikiria kuwa piramidi zilijengwa maelfu yamiaka iliopita. Wakati ambapo teknolojia haikuwa kama ilivyo sasa. Ninapofikiria hilo najiuliza maswali mengi. Waliwezaje, walifikiri vipi na waliwezaje kupanga mambo makubwa namna ile. Maswali haya hunifanya nitamani kuona kwa macho yangu badala ya kusikia tu au kusoma. Misri ni mahali pa historia, kwa sababu inaonyesha nguvu ya akili ya binadamu. Piramidi si mawe tu yaliojengwa, bali ni ishara ya maarifa, mipango na uvumilivu. Kusimama mbele ya piramidi kungekuwa kama kusimama mbele ya fikra za watu wa kale. Ningependa kuhisi uzito wa historia hio, kuhisi ukimya wake na kufikiria maisha ya watu waliokuwa wanaishi wakati huo. Pia ningependa kutembelea mahali hapa kwa sababu ya mafunzo ya maisha yanayopatikana katika historia. Historia ya misri inafundisha kuhusu uongozi, nguvu, imani na mabadiliko ya maisha. Falme zilipanda, falme zilianguka, lakini alama zao bado zipo hadi leo. Hii hunikumbusha kuwa maisha ni ya muda, lakini matendo yanaweza kudumu kwa vizazi vingi. Zaidi ya hayo kutembea misri kungekua fursa ya kujifunza moja kwa moja, kuona maandishi ya kale, salamu na makaburi kungepanua uelewa wangu wa dunia. Ningeona jinsi watu wakale walivoeleza maisha yao, kifo na imani zao. Hii hunisaidia kulinganisha maisha yao na maisha ya sasa. Mahali pa historia kama misri pia hunifanya nijione mdogo lakini muhimu. Mdogo kwa sababu dunia ilikuwepo kabla yangu na itaendelea kuwepo baada yangu. Lakini muhimu kwa sababu mimi pia ni sehemu ya historia inayo endelea kuandikwa leo. Hisia hii hunifanya niheshimu maisha na muda nilio nao. Ningependa pia kutembelea misri kwasababu ya utamaduni wake. Historia na utamaduni vinaenda pamoja. Chakula, mavazi, muziki na mila zote hubeba hadithi za zamani. Kuziona kwa karibu kungekua kama kusoma kitabu kilicho hai. Kwa ujumla, mahali pa historia ningependa kutembelea ni misri kwa sababu hunipa mchanganyiko wa taarifa, mshangao na tafakari. Si safari ya kawaida ya kupumzika, bali ni safari ya akili na moyo. Ni safari ya kujifunza kuelewa na kuthamini historia ya binadamu. Kwa hio nikisema ningependa kutembelea misri, namaanisha kuwa natamani kugusa historia. Na kusimama mahali ambapo dunia ilianza kujiandika yenyewe na kurudi nikiwa na mtazamo mpana zaidi wa maisha.